Kazi ya dharula huwaga naishugulikia, endapo kuna kazi ya dharula imetokea labda. Inabidi nifikiria kwamba hii ni kazi ya inagani, nifikiria kwamba ni kazi ya inagani, na nijue kwamba inafanyi kaji, ndo nijue kwamba inakuaje, ndo nakuwa naishugulikia kwa namna hiyo. Lakini kama labda ni dhalula ya kutisha, lazima niwe na utulivu wa akili kidogo hili nisifanye vitu chini ya kiwango. Lazima niwe makini kidogo kaTika hilo.

Kwenye kutumia kati yalamani na GPS, mimi naona kuwa kutumia GPS ndovizuri zaidi kuliko hata lamani Kwa sababu GPS inakuainakupa kabisa eneo fulani na kuonyesha kabisa kwa usahihi kuliko lamani ile ya kushika kwa mkono Kwahivyo mimi napendekeza ni bora GPS kuliko lamani Kwa sababu GPS inakuonesha kabisa kwamba sehemu fulani, pako hivi na hivi na hivi na kitu gani ndiyomaana napenda GPS kuliko lamani.

Chumba ambacho ninakipenda nyumbani ni kile chumba mbacho huwaga ninalala Kwa hiyo kile ndio huwanga ninakipenda sana kuliko hata vyumba vingine kama sebule haya moja ya sababu mbayo inakuwa inasababisha nakuwa nakipenda hicho chumba Kwa sababu huwaga nashiriki kwenye hicho chumba kwa kulala huwaga na lala hicho chumba Halafu swali la pili. Sio sebule ni chumbani yani ndiyo huwaga nakipenda, sio sebule. Na kimepakwa rangi nzuri. Ambacho kinanifanya nikipenda hicho chumba, kimepakwa rangi nzuri kuliko vyumba vingine. Na shuguli ambayo ninaifanya kwenye hicho chumba, ni labda nakuwa naandikia kumbukumbu zangu. Shuguli ambazo nafanya kwenye hicho chumba. Alafu pia ni chumba ambacho huwaga nakitumia kulala. Swali la mwisho, nahisi niko hali ya utulivu sana kwenye hicho chumba. Nikiwa kwenye hicho chumba nakuwa nahisi hali fulani hivi ya utulivu kuliko sehemu yoyote ile. Nakipenda hicho chumba sana kuliko vyumba vingine kama sebule au jikoni.